Sana sana ningependa kuona maendeleo ya upendo, kushikana, ili tuinuane kama jamii, kusaidiana, ndio ili uinuwe mwenzako, ukiwa na hii, ukiwa na kitu unamsaidia, akiwa na tatizo unamsaidia, sote tuimarike pamoja juu, moja ni nguvu, utengano ni udhaifu, tushikane mkono, tuungane, tuinuwane.

Fanikio nimepata ni kitu cha kwanza kabisa, uhusiano mwema na wenzangu. Hicho, ndicho, kiini cha kuwa na kazi njema, kazini, pendana, kufanya kazi bila magombano, ukirekebishwa una kubali. Mnapendana nyote, mnasaidiana, pia nimekuwa kiongozi wao, nimeongoza katika miradi hapa na pale, pale kazini.

Kitu cha kwanza ushirikiano huanza na upendo, tukipendana ushirikiano unaimarika mtu akikurekebisha, ukikubali, ukifanya kosa unakosolewa, na upendo unazidi hivyo, katika timu pia ushirikiano unazidi, unapata mnaenda katika njia moja, hakuna mwenye anaerudi nyuma, nyote munaambata na kisambamba na pia katika timu yenu mnaimarika pia katika matokeo yenu.

Kuwa mgunduzi, kugundua jambo jipya, kugundua namna ya kufanya kazi kwa urahisi, kugundua vifaa vinavyo weza kutelekeza kazi hiyo kwa njia inayo faa. Pia kuzingatia usalama wako na usalama wa wenzio katika kazi.

Mimi huipenda timu ya Chelsea iko katika nchi ya England. Kule uiengereza timu hiyo huipenda kwa sababu wa chezaji wenyewe wanajituma sana na mchezo nilioupenda ni tuliocheza thidi ya timu ya Man City ambako mpira wenyewe ulikuwa mtamu, vijana wanacheza na kujituma pia kutia bidii sana sana.

Nimempenda mwandishi ngugi wa thiong'o vitabu vyake ni vizuri sana, vinielimisha sana zake nazipenda zaili nampenda sana mwandishi huyo. Vitabu vyake ni vyema vya elimu na kugundua mambo ya kijamii, kitamaduni, katika jamii mbali mbali.

Naam, mimi napenda sana kucheza na watoto, kuwafurahisha, pia nawaelimisha, pia kuwafunza namna wanavoweza kuishi na wenziyo, maadili mema katika jamii, yote nawasaidia, kwa sababu sote tunafaa tujengane, wakubwa wasaidie wadogo.

Si sana vile, lakini mara kwa mara mimi hununua mtandaoni, kitu nimeona kina nipendeza kwa mtandao, nasiezi kipata huku, na nina koishi hama ukaribuni wangu, na kiko kwa mtandao, na kinunua, na nakipenda, na penda pia wahudumu wa mtandaoni, wananihudumia vyema.

Naam napenda sana kusuma maoni mtandaoni unapata masaa mengine kwa mtandao maoni yanatokea ni maoni ambayo yatakujenga, wenzangu pia wakitoa maoni yao yanakuimarisha, kiakili, pia kimaendeleo, unapata mtu anakufunza jinsi ya kufanya biashara, maoni ya kuendeleza, biashara pia, maoni ya kiafya, maoni ya kujenga jamii, kuimarika pamoja.

Mimi nikihitaji nizoewe kazini na husisha wenzangu nawambia nikona tatizo hapa na pale kama mnauwezo mnaweza nisaidia na nisaidia kwa sababu unachojua kwamba kuuliza si ujinga kiuuliza, utaelekezwa, utaambiwa, na mambo yatakuwa mepesi katika kazi na itafanyika sambamba.

Mimi huishi chumba chumba chenye vivo ambavyo vitatu pamoja na familia yangu baba na mzazi na mamangu pia mazingira ya hapo yananipendeza sana ni mazingira yenye utulivu ya siyo na kelele pia yanavutia tulihamia katika mwaka wa elfu mbili mazingira hayo yanapendeza sana ndo maana mi nayapenda na usalama wake uko sambamba sana.

Kwanza kabisa ni kufanya mipango, mimi hupanga kazi yangu inavyofaa. Napanga wakati huu nitafanya jambo hili, wakati ule nitafanya jambo ile. Kwa sababu muda wangu naupanga vizuri na nautumia vyema katika kazi yangu hiyo yote ni mipango, miema. Unajua cha kufanya wakati huu na wakati ule na ukifanya hivyo muda huwezi kupita na mambo utayatimiza kwa muda unaofaa.

Kazini nimefundishwa kutumia vifaa vingi sana, katika kuendeleza kazi, kwa sababu vifaa hivi pia havipatikani kazini pekee, pia, nyumbani viko ambako wanatumia, katika kufanya mambo mengi, kwa mfano msumeno, kutumia nyundo na vitu vingi sana.

Mimi nimeishi kupenda kusoma, kukufanya ufumbuzi wa vitu vipya, kuimarisha afya mimi hufanya mazoezi, pia kufikia mahali nimefika, bado naendeleza nitaenda hivo hivo.